Nachokipenda ni mtori niliambiliwa na binamu wangu hiyo mtori iko ni mandizi imeekwa tangawizi na tumeric alafu inapikwa na inapiko inapiko inaikona ladha tamu sana lakini inaenda vizuri na chapati binamu yangu ndio alienipikia chakula hicho na nilikipenda sana. Siku ya kwanza kukila ilikuwa Mwakajana, Agosti.

Nikiwa kazini nashughulikia muda kwa kupanga kazi zangu kulingana na ile kazi inahitajika kumalizika ya kwanza. Naenda nikifanya hizo zingine zikifuatana. Ndiyo niweze kukamilisha zote kwa wakati unaofaa. Na pia nauliza nauliza mkubwa wangu kama venye ninafanya iko sawa.

Uzuri ya shule ni ya kuwa pamoja na marafiki wangu na kupata marafiki wengine wa hizo darasa zingine za juu na za chini na pia kuenda kwa mashindano ya ya hisabati, mashindano ya sayansi, nilikuwa napenda sana.

Dubai kwa sababu nimesikia ni nchi ya jangwa lakini iko na maendeleo sana pia ningependa kuenda kuona ghorofa ambayo ni ndefu zaidi kwa dunia Burj Khalifa na pia nione hoteli ambayo iko kwa maaji Burj al-Azhab ndio ningependa sana kuenda huko.

Napenda zote mbili kwa sababu nikiwa kwa biashara yangu napenda kusimamia biashara yangu lakini wakati ambayo nilikuwa nimeajiriwa nilikuwa nasimamiwa na mkubwa wangu ambaye alikuwa ananipea mwelekezo wa vile nafaa kufanya kazi kwa hivyo zote mbili ni sawa.

Siku yangu ya kuzaliwa na penda kusherekea na familia na marafiki wangu na napenda keki ya matunda napenda pia kula pilau na kukula kuku kwa huu mwaka ni ngependa kwenda kukandwa kama kama zawadi yangu ya kuzaliwa.

Ndio napenda asali napenda kutumia asali kwa maji ya kunywa napenda kutumia asali kwa kupaka mkate na pia napenda kutumia asali kwa urembo kutengeneza uso yangu pia asali naitumia sana kwa kupika.

Napenda kusoma habari mtandaoni kwa sababu kwa mtandaoni unapata habari ya hivi punde utapata habari ambayo ilipita jana na pengine unaeza pata habari ambayo itakuwa kesho na hiyo haiezi kuwa kwa gazeti.